Nakumbuka mwalimu wa sayansi. Alikuwa na shauku kubwa ya kutufundisha. Alileta majaribio darasani kila wiki. Tuliona kemikali zikibadilika rangi na tukajifunza mimea hupumua kwa njia ya kipekee alisisitiza kuuliza maswali kila mara. Alisema sayansi iko kila mahali.

Naisherekea mwaka mpya pamoja na familia. Tunamshukuru Mungu kisha tunaenda kanisani. Baada ya ibada tunapika pamoja kama familia na kushirikiana katika hadithi na kumbukumbu za mwaka uliopita. Sherehe hii inanipa furaha na kuimarisha uhusiano wetu wakifamilia.